Ndiyo nawafahamu wote majilani walio nizunguka. Kuna mmoja anaitwa Baraka, Kuna mwingine anaitwa Martha. Kuna mwingine anaitwa Noeri. Wote nawafahamu majilani ambao nakaa nao na wanao nizunguka. Na pia wanafamilia zao. Na pia wengine wana watoto. Na tunahishi nao vizuri.

Ninapigapicha kila siku. Nikiwa na marafiki zangu, au nikiwa na familia yangu, au nikiwa nimeenda kutembea, huku nikiwa nimevaa vizuri, nimependeza. Napigapicha kwa jiri ya ukumbushu wa siku zingi nezambele ni ambayo utanisaidia ukumbusho kuwa iyo siku nilikuwa niko wapi na nilikua nafanya nini. Kwahiyo napiga picha kila siku kwa ajiri ya ukumbusho wa baadaye.

Mafanikio huwa napenda sana. Nifanye kazi bila kuharibu kazi. Kwa sababu kazi, ndo inayo kufanya unajipatia kipato ambacho kinakua kina kusaidia kwenye maisha yako ya kawaida. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ambayo huwaga nasamini sana. Nikiwa kazini kufanya kazi, kwa uaminifu, maana ndo kitu mbacho kita kusaidia, kuwaminiwa na kuendelea kufanya kazi bila hata kufukuzwa.

Mimi muda wangu natumia sana sana kucheza mpira, kucheza game. Muda wangu wa bure huwaga nautumia hivyo nikiwa nimepata muda wa kupumzika. Na cheza game, au naenda kucheza mpira. Au kama ni hivo naenda kuangalia mpira kama kuna mechi nzuri za mpira. Kingine huwaga muda wangu nautumia kutembea, tembea, kunyoosha miguu au kufanya mazoezi ya kukimbia pale napopata muda wangu wa bure wa kupumzika kwa hiyo nautumia kwa ajili ya kujenga afya ya akili ili niweze kufanya kazi vizuri.

Mimi na marafiki zangu tunapenda sana kucheza mpira lakini tofauti na hapo tukitoka kucheza mpira huwaga tunapenda sana kuogelea. Huwaga tunaogelea, tunafurahi kwa pamoja huku tukinywa vinywaji. Lakini kingine ambacho huwaga tunafanya na marafiki zangu. Ni kupiga story nyingi sana kuhusu maisha. Na kubadilishana mawazo kwamba tufanye vitu gani ambavyo vitatupa mafanikio mbeleni huko.

Napenda sana mchezo wa mpira. Kuangalia pia napenda sana kucheza mpira. Mchezo mwingine ambao naupenda pia napenda mchezo wa drafti. Huo pia naweza vizuri napenda kucheza sana. Lakini pia huwaga napenda kucheza pool table. Pool table pia ni mchezo ambao ni mzuri huwaga naupenda sana. Mchezo mwingine ambao pia naupenda. Huwaga napenda mchezo wa kukimbia. Napenda mchezo wa kukimbia pia.

Mimi napenda sana kula nyumbani, kwa sababu nyumbani unapikiwa chakula kizuri, kinaandaliwa vizuri, na unakula chakula chakula ambacho unakuwa unakipenda mwenyewe. Unaeza ukakiandaa mwenyewe au ukamwambia mtu akupikie kwa hivyo nichakula ambacho nakipenda sana ni chakula cha nyumbani. Chakula cha nje unakikuta, unaeza kuta labda hakijapikwa vizuri, au malamoja moja sana wakiwa wanapika vizuri. Lakini chakula cha nyumbani, ni wewe mwenyewe unatafuta kitu gani upike na kitu gani unakipenda kula kwa wakati huo. Kwa hiyo napenda chakula sana cha nyumbani.

Hua napenda sana kuwapa maneno mazuri ya kwa fariji. Pia huwaga na watengea mda na kaa wote tunakua tunabadishana mawazo na kumpa maneno mazuri ambayo atampafaraja sana kipindi cha. Kama mtu anapitia hali ngumu au labda amepatwa na matatizo. Alafu pia huwaga na watoa sehemu ambago na mazingira mazuri huku tukitembea. Waga inasaidia sana kumfanya mtu ajiskie vizuri na pia inampa story za kufuraisha sana.

Napenda kununua vitu mtandaoni lakini, kuna baazi ya mitandao sio mizuri. Unaweza ukanunua kitu na usikipate. Kuna mitandao mingine ambao mizuri, ukinunua kitu unakipata. Kwa hiyo inatakiwa tukuwe makini. Ni mtandao upi ambao ukinunua au unaweza ukapata kitu chako ambacho umekinunua. Lakini matapeli ni wengi sana mitandaoni. Huaga napenda sana sana kukununua vitu madukani, sio mtandaoni. Saabu mtandaoni kuna matapeli wengi sana sasa hivi.

Mimi huwa napenda sana kuandika. Kuliko kuongea sababu huwaga napenda sana kujifunza. Kwenye vitabu mbalimbali kwa hivyo napenda sana kuandika stori lakini kuongea huwaga sio sana huwaga labda nikipiga stori na marafiki au nabadilishana mawazo na mtu fulani. Lakini waga napenda sana kuandika.

Mchezaji bola wa kikapu ninayemfahamu mimi ambaye anayeitwa Shai Alexander kutoka Marekani. Ni mchezaaji mzuri sana ambao wakati mwingi napendaga kumuangalia akiwa anacheza kikapu. Sabu ni mchezaji ambaye anaweza kucheza huku aki kiudunda dunda mpila. Na ni mlefu kwa hiyo kwenye hili mpila ya kuruka ananifurahisha sana sana. Na inakua laisi kwake kufunga magoli mengi sana sabu ya ujuzi wake alionao. Na jinsi anavyokuwa anabadilika badilika kwenye kupiga chenga za mwiri ni mchezaji mzuri sana, Alexander Shai. Na ni mchezaji anayeripwa hela nyingi sana duniani.

Mimi huwa napenda sana kufanya kazi na watu wengine, au marafiki. Kwa sababu nikifanya kazi na marafiki au watu wengine huwanga wananisaidia sana, kwenye changamoto za kazi. Unaeza kuwa kuna kitu kimekushinda. Lakini ukauliza kwa mwingine na akapata njia nzuri.

Mimi huwa sipendi sana kutembea msituni. Sababu na huwa nawaogopa sana wanyama. Maana msituni kuna wanyama wakali kama simba, chui, tembo. Hawa wote ni wanyama ambao wana wakali sana na wanaweza kuuthuru muda wowote ule. Kwa hiyo huwa nawagopa sana. Maana ukikutana nao hao lazima wakutoe damu. Hasa na mimi huwa nawagopa sana. Huu ndo maana huwa sipendi kutembea msituni.

Ili kujiandaa na mkutano, huanza cha kwanza, huwa naamka mapema. Nikishamaliza kuamka mapema huwa nafanya mazoezi mapema kutokana na muda sahihi ambao natakiwa nifike kwenye kikao au mkutano huwa naenda kuoga, nikimaliza kuoga najiandaa navaa nguo vizuri, nguo za heshima, achomekea, nguo nzuri kabisa ambazo. Zitakuwa zinawavutia watu na wataona kwamba nimependeza. Baada ya hapo nachukuaga notebook kwa ajiri ya kutunza rekodi na kuandika vitu gani ambao natakiwa kuenda kuzungumza kwenye mkutano vitu gani natakiwa kufanya. Baada ya hapo nachukua usafiri naenda mkutanoni. Hivo ndo huwa nafanya.

Kipindi ambacho nakipenda sana kwenye televisheni napenda kipindi cha michezo. Pia napenda kipindi cha taarifa ya habari. Huaga nasikiliza sana michezo. Kwamba taarifa gani ambazi zimetokea kwa michezo. Ni timu zipi zimeshinda timu zipi zimefungwa timu zipi timu zipi zimefanya usajili wa wachezaji wapya. Lakini kwenye taarifa za habari, huaga unaangalia sana sana matukio. Ya liyo tokea siku ya siku ya leo. Akujua ni vitu gani vinaendelea ulimwenguni kwa sasa Ivo.

Kifaa cha teknolojia sana sana ni simu ni kitu cha muhimu sana. Kila mtu kwa sasa hivi kila mtu ana simu na kila mtu anapenda kutumia simu. Kwa hiyo siwezi ishi pasipo kuwa na simu. Ili niweze kupata taarifa mbali mbali na ntakuwa niperuzi kwenye simu kuputia mtandao. Lakini pia simu ina saidia mawasiliano kupeana taarifa mbalimbali na watu wa mbali. Aitha wako nje ya nchi au ndani ya nchi lakini mikoa tofauti tofauti ina kusaidia kupata taarifa na pia mawasiliano na wao watu wa mbali. Pia ina saidia sana sana kusoma. Soma mtandaoni. Kupitia mtandaoni unawezo ukasoma. Ndo teknolojia ambayo siwezi kuishi bila simu.

Mimi ninapenda sana mziki wa Bongo Flavor. Mziki wa Bongo Flavor ni mzuri sana wakuwa na usikiliza Asa kuna msanii maalufu sana. Anaweza kuimba mziki wa Bongo Flavor Kwa Tanzania, mwana mziki maalufu sana nituwa Diamond Platinum Diamond Platinum. Mwana mziki bola, mwana mziki maalufu na ameimba Bongo Flavor nyingi sana mbazo ni mzuri. Kiachana amonaizi pia nae. Mwana mziki mzuli wa bongo flavor hado kuna msani ya naitua laivani. Kuna msani ya naitua laivani. Kuna msanii pia mungina ya naitua mboso hawa wote wanaimba vizuli sana huwa napata feeling sana maana kuna kuna nyimbo wana zimba. Nyimbo za mapenzi. Nyimbo za kutia mtu moyo. Kuna nyimbo ambazo zinaimbwa kwa jiri ya kuflaisha tu mtu. Kucheza, dance, kucheza sana kwa ivo napenda sana izo njimbo. Nanapenda sana kusikiliza. Nikiwa niko hulu nikiwa namdangu ule wabule. Nipenda sana kusikiliza izo nyimbo. Anaflaia sana waga napenda hadi kucheza nikuwa nimetoka labda nimeenda kupata vinywaji. Napenda sana kucheza nyimbo kama izo. Zina niflaisha sana sana na nifraisha mno, asasa nyimbo za Damondi Platinum Na anaimba vizuri, pia ni nzuri sana ukiwa unasikuliza hata pia kucheza.

Ndiyo, naeka picha zangu mtandaoni sana. Zinanisaidia sana kwa ajili yaku ya ukumbusho. Hata kwa watoto wangu wa baadaye au wandugu na marafiki. Penda sana kuweka picha mtandaoni. Kwa sababu, zinasaidia sana. Kuangalia ata maendeleo yako kutoka mwanzo. Toka ulivokua mdogo au kwa hadi kufikia mtu mzima. Uneweza ukawa unaangalia historia yako kwamba ulianzeje paka ulipofikia saivi. Adi ukuaji wako pia inakuwa inakusaidia kujua kwa hiyo napenda sana kueka picha mitandaoni.

Mimi uzoefu wa fundisanifu, umenifundisha kazi nyingi sana sababu ufundi sanifu inakua ina vitu vingi ambavyo unatakiwa uvifanye. Ukianza kwenye ujenzi labda wa nyumba ujenzi wa jumba inafundisha uchimbe msingi ueje mawe chini. Ujue tofali inatakiwa iwe na ubora gani unatakiwa ujue nondo iwe na ubora gani inatakiwa ujue simiti iwe na ubora gani aina ya simiti kokoto, kokoto iwe size gani, iwe ndefu kiasi gani, iwe fupi kiasi gani. Hivyo vitu vyote nimejifunza vitu vingi sana kwa wakati moja. Lakini nikiwa nafanya kitu kimoja tu. Kwa hio nimejua vitu vingi vingi sana. Kwa hivyo ndio kazi ya ufundisanifu imenifanya nipate uzoefu na kujifundisha vitu vingi sana.

Wakati wa jua kali, mimi huwa napenda sana kupumzika kivulini, huku nikiwa nafanya mambo yangu ya kuperuzi sana mtandaoni, kujifunza biashara za mtandaoni, na kuangalia vitu gani vinaendelea kwenye dunia mtandaoni, kuangalia taarifa mbalimbali zilizotumwa mtandaoni, ama zina nihusu naweza kuzifanyia kazi pia, napenda sana kujifunza muda kama huo kwa sababu ni muda ambao, huwezi tembea muda mrefu unakuwa unachoka sana. Lakini kingine napenda sana kufanya wakati wa jua kali, napenda kuogelea, napenda kuogelea sana. Kwa sababu nafanya mwili wangu unakuwa unakuwa unapata nguvu kuokana jasho. Jasho unakuwa jingi sana wakati wa kipindi cha jua kali kwa hio ukiogolea inakusaidia sana mwili kupumua vizuri.

Shima ambazo nimejifunza maishani, nimejifunza sana kuheshimu watu wazima, nimejifunza pia kuheshimu watu ambao nimewazidi umri na wengine ambao wamenizidi umri. Ila nimejifunza sana pia kuheshimu wazazi, wazazi ambao wamekulea, wamekufundisha wazazi ambao wamekusomesha wazazi ambao. Wamekupa kila kitu kwenye maisha yao, nimejifunza sana kuwaheshimu, kwa sababu ndio wanafanya hadi muda huu uweze kuheshimu watu wengine lakini umejifunza kutokana kwa wazazi kwa penda sana kuheshimu sana wazazi sababu wazazi ndio kila kitu wazazi ndio watu ambao wameanza kufunza kutoka utoto kabla hata ukaanza kuenda shule. Wala kutana wali mwengu wengine ambao wamekufundisha. Kutoka na shidazi ingine changamoto ulizo kutanaazo kwa hiyo heshima ambayo nimejifunza. Ni kuheshimu sana wazazi au watu wazima ambao wamekupita umuri.

Mimi mambo muhimu, nimefundishwa sana sana na wazazi, sababu watu wengi sana, watu ambao nimekaa nao mda mrefu, toka nimezaliwa ni wazazi, kwa hiyo mambo mengi sana nimejifunza kutoka kwa wazazi, baada ya hapo kwa wazazi, wamenikuza, wamenifundisha vitu kibao, vitu vingi sana, baada ya hapo wakanipeleka shule, uko kwenye kujifunza vitu vya shule ni vitu vya kufundishwa tu. Lakini vitu vingi sana nimejifunza kwa wazazi.

Mimi ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni kuhusu biashara za mtandaoni kwa kutumia vifaa vya kiteknolojia kama simu, kompyuta na vitu vingine ambavyo vinakuwa ni rahisi kuingia kupitia mtandao ni vitu ambavyo napenda sana kupata ujuzi kwa sababu maisha ya sasa hivi mengi sana ni ya mtandaoni vitu vingi sana vinafanyika mtandaoni na watu wanajipatia fedha nyingi kupitia biashara za mtandaoni, kwa hivyo pia na mimi hupenda sana huu ujizi wa kujifunza vitu kama vile biashara za mtandaoni. Na muda ambao napenda kujaribu, nikiwa na muda wangu wa bure napenda sana kujaribu kujifunza vitu vya mtandaoni. Kama forex, kama hii wanaita hizi biashara za kubadilishana fedha mtandaoni. Napenda sana kujifunza kama nikipata nafasi, napenda sana kujifunza hivyo vitu, kwa sababu maisha ya sasa hivyo tunakoelekea maisha mengi sana watu wanafanyia mtandaoni, na hela nyingi sana zinapatika mtandaoni.

Huwa nawahimiza kwa kuwapa morali, kuwaambia kila mtu ajitume kutoka na nafasi yake, ana uwezo mkubwa wa kuweza kuleta mafanikio, ambayo yanaweza kusaidia timu kwa pamoja mkashinda. Kwa hiyo huwa nahimiza hivo, kwamba kila mtu ajitume kutokana na nafasi yake aliyopewa. Ni nafasi muhimu sana kwenye maisha yake. Na nafasi ambayo inaweza kuonyesha uwezo, ili kuweza kufanikisha mafanikio yenu yote kwa pamoja. Kwa kutumia, ushirikiano wenu kama timu.